Napendelea mahali pa kimya kwa sababu unipa nafasi ya kufikiria kwa kina, kupumua kwa utulivu na kusikiliza mawazo yangu bila usumbufu. Kwani kelele nyingi unichosha araka na kupunguza umakini wangu. Ilhali ukimya unifanya njihisi salama mtulivu na mwenye uwezo wa kupanga isia kazi na maamuzi yangu kwa uangalifu mkubwa zaidi katika maisha ya kila siku ambayo unisaidia kudumisha afya ya akili na uhusiano mzuri na watu wanao nizunguka kwa amani thabiti.

Ninaishi katika nyuma ya kawaida iliyojengwa kwa matofali katika mtaa tulivu wenye majirani wachache wanao heshimiana. Eneo linalonizunguka lina barabara safi, miti michache, hewa safi na kelele ndogo wakati mwingi wa usiku. Nilihamia hapa miaka michache iliyopita baada ya kutafuta mahali paliponipa utulivu na urahisi wa maisha. Ninapenda eneo hili kwa sababu unajihisi salama na nina faragha na ninaweza kupumzika na kufanya shughuli zangu bila wasiwasi. Kila siku hunipa amani na raha.

Ndiyo, napenda kuongelea wakati ninapopata nafasi. Kuogelea hunisaidia kupumzika na kuimarisha afya ya mwili. Ninapendelea mabwawa safi na salama. Maji hunipa utulivu wa akili. Shughuli hii huongeza nguvu, ustahimilivu, na furaha baada ya siku ndefu ya kazi pia hunijenga nithamu katika maisha yangu ya kila siku.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira ya wa miguu ni Simba SC. Nimeanza kuipenda tangu utotoni wangu. Nakumbuka mchezo mmoja wa kushangaza waliposhindana na mabao mengi dhidi ya wapinzani. Mchezaji ninayempenda zaidi ni beki shupavu. Anayehakikisha timu inalindwa vizuri. Naposhinda simba najisikia furaha isio na kifani, mshikamano wa kikundi na furaha kubwa ambayo hunipa motisha kuendelea kushabikia kwa moyo wote kila mechi.

Napenda kusheherekea sikukuu kwa kupanga sherehe ndogo nyumbani. Kwanza upangwa, chakula, kizuri na familia. Baada yake tunacheka kuimba na kushirikina andithi. Shunghuli hizi unipa furaha, mshikamano na utulivu wa ndani. Pia utoa fursa ya kushukuru na kuunda kumbukumbu zuri za familia na marafiki.

Mara nyingi ninaenda mahali pa ibada mara mbili au tatu kwa wiki, hasaa Jumapili na siku nyingine maalum za ibada. Ninapenda kuhudhuria ibada kwa utulivu, kusali kwa makini na kushiriki pamoja na wengine. Kukosa kuenda, kunanifanya nijisikie mbali na utulivu na amani ya kiroho.

Kazi ya ushirikiano na wengine ufanywa kwa kusikiliza kwa makini maoni yao, kushirikiana kwa heshima na kugawa majukumu kwa uwiano. Inalenga kufanikisha malengo ya pamoja, kutoa msaada pale inapohitajika na kusherehekea mafanikio ya timu. Njia hii uimarisha uaminifu mshikamano na tija kwa kila mshiriki wa kwa usawa.

Napenda kupika kwa sababu hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu na kujitunza. Uandaa chakula nyumbani kwa utulivu nikijaribu mapishi raisi na lenye afya. Kupika unifanya nijiskie huru, kunipa furaha na kuniruhusu kushiriki upendo kupitia chakula kwa familia na marafiki kila siku.

Napenda kunywa maji baridi safi kila siku kwa sababu hunipa utulivu na unyevu mwilini. Mara nyingine napenda juisi ya matunda safi yenye ladha tamu na asili kinywaji hiki hunisaidia kuondoa kiu hunipa nguvu na kunifanya nijiskie afya njema furaha na nguvu za mwili wakati wa shughuli za kila siku.

Aina ya keki ninayopenda zaidi ni keki ya chokoleti, yenye krimu, kidogo juu. Napenda kuikula wakati wa sherehe au kupumzika na familia. Keki hii unipa furaha, ladha tamu na utulivu wa akili. Huku nikikumbuka nyakati nzuri nilizoshirikiana na wapendwa wangu.

Ninapenda kucheza ngoma kwa sababu uniletea furaha na uhuru wa kujieleza. Ngoma unisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha mwili. Ninapocheza nahisi nishati chanya, kujiamini na uhusiano mzuri na watu wengine katika mazingira ya kijamii, yanayonipa utulivu, hamasa, matumaini, ushirikiano na furaha endelevu maishani mwangu.

Asubuhi hii niliamka mapema saa kumi na moja asubuhi, nikapanga ratiba yangu ya siku. Kitu cha kwanza nilichofanya ni kunywa maji ya moto na kuosha uso. Kwa chakula cha asubuhi, nilikula mayai na matunda. Baada ya hapo, nikaanza kazi zangu nyumbani. Nilijisikia utulivu, furaha na nishati ya kwanza siku vizuri.

Utotoni, nilipenda kucheza na marafiki, kusoma hadithi za watoto na kushiriki michezo ya kimasomo au ya burudani. Nilifurahia kutembea nje, kuchunguza mazingira na kujifunza vitu vipya kila siku. Shughuli hizi zilinifundisha uvumilivu, ushirikiano na furaha ya kweli ya utotoni ambayo nilithamini sana na kuikumbuka hadi leo.

Harufu ninyoipenda zaidi ni harufu ya maua ya waridi kutokana na uzuri wake na ladha yake laini. Mara nyingi hunitia raha asubuhi za majira ya joto. Harufu hii hunikumbusha utulivu wa bustani ya nyumbani nilipokuwa mtoto. Ninahisi furaha na utulivu mkubwa mara zote.

Mara nyingi hukaa hadi saa tano usiku kabla ya kulala, ahsa nikimaliza shughuli za siku. Wakati huo utumika kutafakari, kusoma kidogo na kujiandaa kwa siku inayofuata ili kuhakikisha mwili na akili vinapata pumziko linalofaa kwa afya bora na usingizi wenye utulivu kila siku bila matatizo.